Je, umewahi kuamka asubuhi ukasikia baridi laini na upepo mwanana ukasema leo ni siku nzuri? Umewahi uoana mvua ikinyesha na harufu ya udongo ikapanda moyo wako ukajaa utulivu? Umewahi kuona jua kali likiwaka na ukahisi kama mwili wako umechoka hata kabla hujaanza kazi? Na je, umewahi kujiuliza ni msimu gani wa mwaka unaonifurahisha zaidi? Na ni kwa nini? Kwasababu misimu si tu mabadiliko ya hali ya hewa Bali, misimu ni sehemu ya maisha. Misimu hubadilisha mazingira, huathiri afya zetu, shuguli zetu na hata hisia zetu. Kwanza, misimu ya mwaka ni ipi? Katika maeneo mengi, tunakua na misimu kama msimu wajua au kiangazi, msimu wamvua, msimu wabaridi na msimu wamachipukizi kwa baadh ya nchi. Lakini katika Afrika mashariki mara nyingi tunazungumzia zaidi, msimu wa mvua, msimu wa jua au kiangazi na wakati mwingine baridi hasa asubuhi na usiku. Msimu ninaoupenda zaidi ni upi? Msimu ninaopenda zaidi ni msimu wa mvua, hasa mvua ya wastani, si mafuriko, si dhoruba, bali mvua inayonyesha taratibu na nawapeni sababu. Kwanza, msimu wa mvua huleta uhai. Mvua ni maisha. Mvua ikinyesha, miti inachipuka. Mvua inafanya maua yanachanua, nyasi zinakua kijani, mashamba yanapata mazao. Kwa mfano, unapotembea baada ya mvua, unaona mazingira yamebadilika kabisa. Ardhi inakua safi, hewa inakua mpya na dunia inaonekana kama imeoshwa. Pili, harufu ya mvua ni ya kipekee. Je, unajua ile harufu ya udongo baada ya mvua. Harufu hiyo, huleta utulivu wa ajabu. Inanifanya nihisi kama mawazo yanatulia, moyo unapumua, na maisha yanakuwa mepesi. Kwa wengine harufu hii, huwakumbusha utoto, nyumbani, mashambani, au nyakati za zamani. Tatu, msimu wa mvua huleta baridi nzuri. Wakati wa mvua, joto hupungua. Hii inanifanya nijisikie vizuri kwasababu siwezi kuchoka haraka, ninaweza kulala vizuri usiku, na kazi zinaenda kwa utulivu. Kwa mfano, katika msimu wajua kali, mtu anaweza kuoga mara nyingi, kunywa maji kila wakati na bado, ukahisi joto. Lakini wakati wa mvua, hata kukaa tu nyumbani, unajisikia fresh. Msimu wa mvua huleta hisia za faraja. Msimu wa mvua una mood yake watu wengi hupenda kukaa na kikombe cha chai moto, kula viazi na supu, kusikiliza mvua ikigonga paa, kujifunika blanketi na kupumzika. Kwa mfano mvua inaponyesha usiku unalala ukiwa na amani kama mtoto mdogo. Wakati wa msimu wa mvua, napenda kufanya mambo kama kutembea taratibu bade ya mvua. Baada ya mvua, mazingira huasafi na hewa ni nzuri. Kutembea hapo, kuna nipa furaha. Pili, kupanga maisha na kutafakare. Though hunifanya niwe mtulivu zaidi. Ninakaa na kufikiria malengo yangu, mipango yangu na mambo ninayotaka kubadilisha. Tatu, kuwa karibu na familia, msimu wamvua huleta watu ndani ya nyumba. Mnaongea mnakula pamoja na mnaimarisha upendo, lakini pia msimu wa mvua una changa moto zake. Changamoto zake ni kama barabara, kuwa mbaya, matope, mafuriko, baridi kupita kiasi, magonjwa kama mafua. Kwa mfano, mvua ikinyesha sana, unaweza kuchelewa kazini au shuleni kwa sababu ya maji barabarani. Lakini ata hivyo, bado naona uzuri wake ni mkubwa kuliko changamoto zake. Ili, mada yangu iwe kamili, tuangalie misimu mingine kwanini watu wengine wanaipenda. Watu wanaopenda msimu wa jua wanasema ni rahisi kusafiri, hakuna matope, shughuli zinaenda kwa haraka. Tatu, wanaopenda msimu wa baridi wanasema ni msimu wa utulivu, unavaa vizuri na unalala vizuri. Mwisho ni, msimu ninaoupenda zaidi ni msimu wamvua kwa sababu huleta uhai, huleta baridi nzuri na huleta faraja ya moyo Lakini pia kila mtu ana msimu wake anaoupenda kulingana na maisha yake, kazi yake, afya yake na mazingira yake. Kwa hivyo, je, unapenda msimu gani zaidi ni mvua, jua au baridi na kwanini msimu huu unakufanya ujisikie vizuri? Asanteni.

Je, kwa nini watu wengi hulala mapema na kuamka wakiwa na nguvu lakini wengine hulala wakiwa wamechoka na kuamka wakiwa bado wamelemewa? Umewahi kufikiria kwamba kile unachofanya dakika za mwisho kabla ya kulala kinaweza kuamua jinsi kesho yako itakavyokuwa? Mimi, kila jioni, kabla ya kulala huwa nafanya nini? Kwa sababu wengi wetu, tunadhani kulala ni jambo la kawaida tu, lakini kweli ni kwamba kulala kuzuri huanzia kabla hujaingia kitandani. Na tabia za jioni zinaweza kuwa daraja la mafanikio au chanzo cha uchovu na msongo wa mawazo. Kwanini shuguli za jioni ni muhimu? Jioni ni muda wa kufunga siku, kupumzisha akili, kuandaa kesho na kujenga mwili. Ukiwa na ratiba nzuri ya jioni, unapata usingizi mzuri, amani ya moyo na kuamka ukiwa na nguvu. Lakini ukiwa na ratiba mbaya ya jioni, unapata mawazo mingi, usingizi wa kukatika na kuamka umechoka. Unafanya nini kila jioni kabla ya kulala? Kwanza, kurudi nyumbani na kupumzika kidogo. Baada ya siku ndefu kazini au shuleni, hatua ya kwanza ni kupumzika. Kwa mfano, kukaa chini dakika kumi au kumi na tano, kuvaa viatu na nguo nzito, kunywa maji, kupumua taratibu. Hii ni muhimu kwa sababu inasaidia mwili kuwacha uchovu wa mchana. Pili, kufanya usafi binafsi. Kabla ya kulala, watu wengi hufanya usafi kama kuoga au kuosha uso, kupiga mswaki, kubadilisha nguo, kujipaka mafuta, kupanga nywele. Usafi huleta utulivu, kujiamini na usingizi mzuri. Mfano, ukienda kulala bila kupiga mswaki au bila kuoga, unaweza kujisikia vibaya na hata usingizi ukawa na tabu. Tatu, kula chakula chajio kwa mpangilio, wengine hula mapema, wengine hula kuchelewa, lakini kwa maelezo ya kawaida, ni vizuri kula chakula chajio mapema kiasi, kula chakula kisicho kizito sana, kuepuka kula sana, karibu na muda wa kulala pia. Mfano wa chakula kizuri jioni ni ugali na mboga kidogo, wali na maharagwe, supu, vyazi na mboga. Lakini kula vyakula vizito sana usiku kama chipsi nyingi, nyama nyingi sana, soda nyingi inaweza kufanya usingizi uwe mgumu. Nne, kuongea na familia au watu wa karibu. Jioni ni muda mzuri wa kuimarisha mahusiano. Kwa mfano kukaa na watoto na kuwauliza siku yao ilikuwaje, kuongea na mwenzi wako, kupiga simu rafiki wa karibu na kuwasalimia wazazi. Hii huleta upendo, mshirikamano na furaha kwa sababu wakati mwingine mtu anahitaji tu mtu wa kumsikiliza kabla ya kulala. Tano, kutafakari siku yako hili ni jambo muhimu sana. Kabla ya kulala unaweza kujiuliza leo nimefanikiwa nini? Leo nimekosea wapi? Nimejifunza nini? Na kesho nataka kufanya nini tofauti? Mfano mtu anaeza kusema leo nilichelewa kazini, kesho nitaamka mapema au leo nilizungumza vibaya, kesho nitaomba msamaha, kutafakari kunakusaidia kukua kila siku. Sita, kuandaa vitu vya kesho. Watu wanaofanikiwa wengi huwa wanaandaa kesho yao usiku. Kwa mfano, kuandaa nguo za kesho, kuandaa chakula cha kubeba, kuweka alarm na kupanga ratiba ya kesho. Saba, kusoma au kujifunza kidogo. Watu wengine kabla ya kulala, hupenda kusoma biblia au Quran, kusoma kitabu, kusoma taarifa za maendeleo, au kusoma kitabu la motisha. Kusoma kabla ya kulala, huijaza akili maarifa, utulivu na mawazo mazuri. Nane, kuomba au kufanya ibada. Kwa watu wengi, jioni ni muda wa kumshukuru Mungu, kuomba ulinzi, kuomba baraka kwa kesho. Ibada huleta amani ya moyo, utulivu wa akili na imani. Wengine hupenda kupunguza matumizi ya simu. Hili ni jambo kubwa sana kwa sasa. Watu wengi hulala wakiwa TikTok, wakiwa Instagram, wakiwa wanaangalia series. Lakini ukweli ni huu, simu kabla ya kulala inaweza kuharibu usingizi. Mwisho, kabla ya kulala tunafanya mambo mingi ambao huamua kesho yetu. Kwa hivyo nawauliza je, tabia zako za jioni zinakusaidia au zinakuchokesha? Je, unalala ukiwa na amani au ukiwa na mawazo mengi? Na je, unaweza kuanza leo kuwa na ratiba nzuri ya jioni ili kesha yako iwe bora? Tukumbuke usingizi mzuri ni msingi wa afya na mafanikio ya furaha. Asante.

Je, umewahi kuamka asubuhi na kitu cha kwanza kufanya ni kuangalia barua pepe? Umewahi kuwa kazini au darasani lakini akili ipo kwenye simu, ukijiuliza je, kuna email imengia? Au, umewahi kusikia notification ya barua pepe na moyo ukadunda haraka kwa sababu unahisi huenda ni habari muhimu? Unangoja barua pepe mara ngapi kwa siku? Kwa sababu barua pepe au email sio tu njia ya mawasiliano ni njia ya kazi, masomo, biashara, na hata fursa za maisha Lakini pia, barua pepe inaweza kuwa chanzo cha msongo wa mawazo, kama hatujui namna ya kuitumia vizuri. Barua pepe ni muhimu kwa nini? Kwanza kabisa, tuelewe kwa nini barua pepe ni sehemu kubwa ya maisha zetu. Barua pepe hutumika kwa mawasiliano ya kikazi, maombi ya kazi, mawasiliano ya shule, kupokea taarifa za benki, kupokea risiti za malipo, biashara na wateja. Mimi huangalia barua pepe mara ngapi kwa siku? Kwa mfano, mtu anaweza kusema mara mbili hadi tatu kwa siku, hasa kwa mtu ambaye hana kazi inayohitaji email kila dakika au anatumia email kwa mambo muhimu tu mfano asubuhi kabla ya kuanza shughuli, mchana wakati wa mapumziko au jioni kabla ya kufunga siku. Mara tano hadi kumi kwa siku, hii ni kwa mtu ambaye, anafanya kazi ofisini, anasoma chuo au ana biashara. Mfano, mtu anayesoma anaweza kupokea email za assignments, announcements, results, links za darasa. Kila baada ya dakika chache, hii ni kwa mtu ambaye ni mwajiriwa wa kampuni, ni virtual assistant, anahudumia wateja, au anafanya online jobs. Mfano, mtu anayefanya kazi ya customer support anaweza kuangalia email kila dakika kumi au kila notification inapoingia. Kwa nini watu huangalia email mara nyingi sana? Kuna sababu nyingi, moja, kuogopa kukosa taarifa muhimu. Watu wengine, huogopa kukosa barua ya boss, kukosa barua ya interview, kukosa barua ya malipo, au kukosa taarifa ya shule. Kwa mfano, ukisubiri email za kazi, unaweza kuangalia email kila baada ya muda mfupi kwa sababu hujui itakuja saa ngapi. Pili, kazi inaitaji haraka. Kuna kazi ambazo email, ni kama moyo wa kazi. Mfano, kampuni ikituma instructions kwa email, ukichelewa kujibu, unaweza kuchelewa kazi, unaweza kuonekana hujali, au unaweza kupoteza mteja. Tatu, tabia na uraibu wa simu. Watu wengine wanaingia kwenye email, si kwa sababu kuna kitu muhimu, mbali ni kwa sababu wamezeoa kushika simu, notification inawavutia, au wanapenda kuona inbox. Nne, faidia kuangalia email kwa mpangilio. Kuangalia email kwa mpangilio kuna faida nyingi. Moja ni kuongeza umakini, baada ya kukatishwa tamaa kila dakika, unafanya kazi vizuri. Tena, unapunguza stress uki kimbizana na email kila dakika, akili inachoka. Tatu, unajipangia muda. Unakuwa na ratiba, muda wakazi, muda wa mupumziko, muda wa familia. Hasara za kuangalia email kila wakati. Sasa tuangalie upande wa pili. Moja, inapunguza productivity. Unaweza kuanza kazi lakini kila dakika unangalia email, unangalia notification, unarudi kazi, hapo unachelewa kumaliza. Pili, inaleta uchovu wa akili. Email nyingi, zinaweza kuleta stress, pressure, na overthinking. Tatu, inavuruga maisha. Mtu anaweza kuwa na familia, lakini bado anajibu email mezani wakati wa kula, anajibu email kitandani, anajibu email hata akiwa na marafiki. Mfano wa ratiba mzuri wa kuangalia email, mabibi na mabwana, ratiba mzuri inaweza kuwa hivi. Ratiba ya kawaida mtu wa kawaida asubuhi saa mbili, mchana saa saba na jioni saa kumi na mbili. Ratiba ya mtu wa kazi ya online na ofisi asubuhi saa tatu, kati ya kazi saa sita, baada ya lunch, saa tisa, na mwisho wa kazi saa kumi na moja. Njia ya kusimamia email vizuri, kuna njia kadhaa, mfano unaweka kwa folders za important, work, school, receipts, na promotions. Mwisho, barua pepe ni muhimu sana katika maisha ya sasa, lakini tunahitaji kujuliza, je, mimi naangalia barua pepe kwa sababu ni muhimu au ni tabia tu? Email inanisaidia au inanivuruga? Asanteni.

Je, umewahi kuamka asubuhi na kusikia sauti ya kuku wakikoroma au mbwa wakibweka nje ya nyumba? Umewahi kuwa na mnyama ambaye akikuona tu anakimbia kwa furaha kana kwamba wewe ndiye rafiki yake wa pekee? Umewahi kumlisha mnyama kwa mikono yako na ukahisi kama una jukumu la kumlinda na kumtunza? Leo nazungumzia mada yenye umuhimu mkubwa sana katika maisha ya kila siku. Kufuga mnyama. Kufuga mnyama maane yake ni nini? Kufuga mnyama maana yake ni kumlea, kumlisha, kumtibu anapougua, kumlinda na kumjali kila siku. Kufuga siyo tu kumweka mnyama nyumbani, bali ni kuhakikisha mnyama huyo anaishi vizuri. Je, umewahi kufuga mnyama? Watu wengi wamewahi kufuga wanyama mbalimbali kama mbwa, paka, kuku, mbuzi, ngombe, sungura, ndege wa kufuga na samaki wa aquarium. Kila mnyama ana tabia na faida zake. Mfano wa wanyama na jinsi wanavyofugwa. Kufuga mbwa. Mbwa ni mnyama anayejulikana kwa uaminifu, ulinzi na urafiki. Kwa mfano, mtu akiwa na mbwa, mbwa huyo analinda nyumba, anakuonyesha upendo, anafuatilia mgeni, na wakati mwingine anasaidia hata kuwinda. Lakini mbwa anahitaji chakula, maji, kuogeshwa, chanjo na mahali pa kulala. Pili, kufuga paka. Paka ni mnyama anayependa usafi, utulivu na kujitegemea. Kwa mfano, watu wengi hufuga paka kwa sababu huua panya, huweka nyumba safi na ni mnyama wa kukaa naye ndani. Lakini paka pia anahitaji chakula, chanjo na uangalizi. Kufuga kuku. Kuku ni mnyama wa muhimu sana hasa vijijini na hata mjini. Faida, kuku hutupa mayai, nyama na biashara. Mfano, mtu akifuga kuku kumi hadi ishirini anaweza kupata mayai ya kila siku. Kuuza mayai na kupata kipato cha familia, lakini kuku anahitaji banda safi, chakula, chanjo dhidi ya magonjwa, uangalizi dhidi ya wanyama kama mwewe au fisi. Kufuga mbuzi au ngombe. Hawa ni wanyama wa maziwa, nyama na mali. Mfano, mbuzi mmoja anaweza kuleta maziwa kwa watoto, biashara ya kuuza maziwa na kuongeza kipato. Ngombe pia huleta maziwa mengi na thamani kubwa kiuchumi. Lakini wanyama hawa wanahitaji malisho, maji mengi, chanjo na mahali salama pa kulala. Kwa nini watu hufuga wanyama? Hili ni swali muhimu sana, watu hufuga wanyama kwa sababu nyingi. Moja kwa chakula, watu hufuga kuku kwa mayai na nyama, ngombe kwa maziwa, mbuzi kwa nyama, mfano. Familia ikifuga kuku inaweza kula mayai bila kununua kila siku. Pili kwa biashara, ufugaji ni chanzo cha kipato, mfano. Mtu akifuga kuku mia moja au mbuzi ishirini, anaweza kuuza mayai, nyama na wanyama wenyewe. Hapo anapata pesa za ada ya shule, chakula na mahitaji ya nyumbani. Kwa ulinzi, watu wengi hufuga mbwa kwa ulinzi mfano, mbwa akikuwepo nyumbani wezi huogopa na nyumba inakuwa salama zaidi. Nne, kwa urafiki na faraja, watu wengine hufuga wanyama kwa sababu ya upweke, stress au msongo wa mawazo mfano. Mtu akiwa na paka au mbwa, anapata rafiki wa kucheza naye. Mtu wa kumfurahisha na mnyama anayempa upendo. Mafunzo yanayotokana na kufuga mnyama. Kufuga mnyama kunatufundisha mambo mengi. Kwanza uwajibikaji. Unajifunza kuwa lazima umpe chakula, lazima umpe maji, lazima umwangalie. Huwezi kusema leo sina muda. Huruma, unajifunza kumpenda kiumbe mwingine. Subira, wanyama wengine ni wagumu wanahitaji muda kujifunza tabia. Ya mfano, mbwa mdogo anaweza kufanya uchafu ndani ya nyumba mpaka afundishwe. Nidhamu, unajifunza ratiba, mfano, kuku lazima walishwe kwa wakati, banda lisafishwe, na wawekwe salama usiku. Changamoto za kufuga wanyama. Kila siku, si kila kitu rahisi, kuna changamoto pia gharama ya chakula, magonjwa, muda wa kuwahudumia, usafi wa banda, au chakula. Kufuga wanyama ni jambo lenye faida kubwa lakini pia linahitaji upendo, uwajibikaji na uangalizi. Je, umewahi kufuga wanyama? Ni mnyama gani ulikuwa unamfuga na ulijifunza nini kutokana na ufugaji huo? Asanteni.

Je, umewahi kushugulika na mtu kazini na kujiuliza. Je, ninawasiliana nae vipi ili tukamilishe kazi kwa urahisi. Je, umewahi kuona mgongano mdogo kazini kwa sababu ya kuto kuelewana. Au, umewahi kushangaa jinsi baadhi ya watu wanaweza kufanya kazi kwa ushirikiano mzuri bila mgongano. Leo nina swali, unawasiliana vipi na wafanyikazi wenzako. Kwa sababu, mawasiliano mazuri huchochea ufanisi, urafiki kazini na furaha ya kila siku. Kwanini mawasiliona kazini ni muhimu? Kwanza kuongea ufanisi. Wakati nawasiliana vizuri, kila mtu anaelewa jukumu lake. Kazi inafanyika kwa haraka na bila migongano. Kwa mfano, tukizungumza kabla ya mradi, kila mtu anajua kazi yake. Hivyo, kazi inakamilika kwa muda mfupi. Pili, huondoa migongano. Migongano mara nyingi hutokea kwa sababu ya kutokuelewana. Mawasiliano safi hupunguza malalamiko. Kwa mfano, baada ya kubishana, tunaweza kusema, samahani, tafadhali ungenisaidia hili. Hii huondoa migongano. Tatu, uongeza urafiki kazini. Kuongea kwa heshima, kunaunda mazingira mazuri. Wafanyikazi wanafurahia kwa pamoja. Mfano, kucheka pamoja, kuzungumza kidogo asubuhi au kushirikiana kwenye kazi ndogo uhimarisha urafiki. Njia bora za kuwasiliana na marafiki wenzako. Kwanza, kuna maneno safi na ya heshima. Epuka maneno ya kutukana au kejeli. Tumia lugha yenye heshima hata kama unakosoa. Mfano, badala ya kusema hii haikamiliki vizuri. Sema, tunaweza kujaribu kufanya vizuri kidogo hapa. Je, unafikiria tunaweza? Pili, kusikiliza kwa makini. Sikiliza wenzako bila kuingilia, elewa maoni yao kabla ya kujibu. Mfano, mwanafunzi akielezea wazo lake usikie kwanza kabla ya kusema mapendekezo yako. Tatu, tumia lugha ya mwili vizuri, tabasamu, mtabasamu wa macho, mikono ya heshima, hii huonyesha unaheshimu na kusikiliza. Mfano, kukaa sambamba na mtu anaye, unayemzungumzia ukitabasamu kunaonyesha urafiki. Nne, kutumia teknolojia kwa busara, kutumia barua pepe, whatsapp au teams vizuri. Hakikisha ujumbe ni wazi na una heshima. Mfano, badala ya kuandika kwa haraka, fanya hii sasa, sema, tafadhali, jaribu kukamilisha hili kabla ya mwisho wa wiki, asante. Mifano ya jinsi ninavyo wasiliana na wafanyikazi wenzangu. Mfano wa kwanza, shuguli ya miradi. Tunapokuwa na miradi, kila mmoja anapewa jukumu, tunakuwa na kikao, cha kila asubuhi, tunashirikiana kushughulikia changamoto. Mfano wa pili, kila mtu akishugulikia tatizo lake, tunaweza kujadiliana, tunaweza kutatua tatizo bila kuharibu urafiki. Mfano, ikiwa rafiki yangu hana uelewa wa sehemu fulani, nashirikiana naye kwa mfano, tazama hapa, unaweza kuona jinsi ya kufanya vizuri. Mfano wa tatu, burudani kazini, tunapo maliza kazi, tunacheka, kuzungumza kidogo, hii inatufanya tuwe na mawasiliano mazuri, sisi wote. Manufaa ya kuwasiliana vizuri, kazi inakamilika kwa haraka, migongano hupungua, mazingira ya kazi inakuwa mazuri, ufanisi wa kikundi unakua. Sababu ya kuwasiliana vizuri ni kwanini? Kwa sababu, hakuna kazi inayoweza kufanikishwa peke yake, hakuna timu yenye mafanikio bila mawasiliano safi, urafiki kazini hutoa furaha na furaha hutoa ufanisi. Mfano, timu ya wanasayansi walipo kuwa wakishirikiana kwa heshima na kuzungumza wazi walifanikiwa kupata suluhisho na tatizo ngumu la mradi. Kuwasiliana vizuri na wanafunzi wenzako ni silaha ya kufanikisha kazi, kudumisha urafiki na kuongeza furaha kazini. Kwa hiyo nawauliza unawasiliana vipi na wafanyikazi wenzako, je unatumia maneno safi na ya heshima, je unamsikiliza mwenzako na je unajua kuwa mawasiliano mazuri yanazalisha matokeo mazuri. Tukumbuke kila moja kazini ni muhimu na kuwasiliana vizuri ni njia ya kuhakikisha kila mtu ana furaha na kazi inakamilika kwa ubora. Asanteni.

Je, umewahi kujiuliza ni kwa nini baadhi ya watu wanafanya kazi bora asubuhi? Huku wengine wakifanya vizuri jioni au usiku. Je, umewahi kuangalia kazi yako na kusema, leo ni mefanikiwa zaidi asubuhi kuliko usiku? Au, umewahi kutamani uwe na nguvu na umakini wakati wa kufanya kazi? Lakini hujui ni muda gani mzuri zaidi wa kufanya kazi yako. Leo, nazungumzia jambo la kila siku na la muhimu kwa kila mtu. Wakati wa kufanya kazi bora zaidi, wa siku. Kwa sababu kujua muda mzuri wa kufanya kazi kunasaidia afya, umakini na mafanikio, kazini au shuleni. Kwa nini muda wa kufanya kazi ni muhimu? Kwanza, huongeza umakini. Kila mtu anasaa za nguvu za mwili na akili zake. Wakati mzuri, unakuwezesha kufanya kazi kwa ubora. Mfano, kijana anayesoma asubuhi, mwili na akili yake bado fresh, anakumbuka masomo vizuri. Pili, uongeza ufanisi. Ukiwa na nguvu na umakini, kazi unayoifanya ni bora. Unamaliza haraka bila makosa mengi. Mfano, mwanabiashara anayefanya kazi yake mapema, mchana anakuwa na muda wa kupanga mipango ya siku nzima. Tatu, huongeza furaha. Ukiwa umekamilisha kazi zako kwa wakati mzuri, unahisi furaha na kupumzika vizuri. Mfano, mwanafunzi anayamaliza homework asubuhi, anaweza kucheza jioni bila stress. Wakati tofauti wa kufanya kazi, kuna asubuhi. Kuanzia saa kumi na moja asubuhi, hadi saa nne asubuhi. Mwili na akili bado fresh. Mazoezi ya mwili na akili yanafanya kazi vizuri. Mfano, mwanafunzi akifanya masomo ya hesabu asubuhi, anatambua mashida mapema na kupata suluhisho haraka. Mfanyibiashara anayepanga mikutano asubuhi inakua rahisi na yenye matokeo. Sababu ya kufanya kazi asubui. Hakuna kelele nyingi, akili iko fresh na mwili pia hauchoki. Wakati mwingine ni mchana. Saa tano hadi saa tisa. Baadhi ya watu hufanya kazi vizuri baada ya chakula cha mchana. Hii ni wakati mwili unapopata nishati kidogo. Hii unaweza kuchagua kazi rahisi na kupanga mikakati. Mfano, kutuma barua pepe, kufanya kazi za kuandika na kufanya mikutano midogo. Kuna pia wakati wa jioni na usiku, kuanzia saa kumi na mbili jioni hadi saa nne usiku. Wengine wanafanya kazi bora wakati huu. Hawa ni night owls. Wanaopata umakini mkubwa usiku. Mfano, mwanafunzi wa chuo anayesoma usiku anakumbuka masomo vizuri. Mchoraji au mchoraji wa picha hufanya kazi nzuri kwa ubunifu zaidi usiku. Sababu ya kufanya kazi usiku kutokuwa na kelele nyingi, muda wa kufikiri na utulivu, ubunifu pia huongezeka. Sababu za watu kufanya kazi vizuri muda tofauti. Kwanza, biolojia ya mwili. Watu wana body clock tofauti. Wengine wanafanya vizuri asubuhi, wengine jioni. Mazoezi na lishe. Mwili wenye lishe nzuri na mazoezi unafanya kazi kwa ufanisi. Ukiwa umeshiba na umejipumzika, akili inafanya kazi vizuri. Tatu, tabia binafsi. Wengine ni asubuhi, wengine ni usiku. Kujua ni lini unafanya kazi vizuri kuna saidia kupanga ratiba. Mfano, mwanafunzi anayefanya mazoezi ya usiku, anaona akili yake inafanya kazi vizuri. Mwanabiashara anayepanga mikutano asubuhi anaona kila kitu anaweza kwa wakati huo. Mifano ya mimi binafsi. Kwa mfano mimi napendelea kufanya kazi nzuri zaidi Asubuhi mimi husoma, kupanga ratiba, kupanga malengo ya siku. Mchana mimi hufanya kazi za mezani au kukutana na wenzangu. Jioni mimi hufanya kazi za ubunifu kama kuchora kuandika na kupanga miradi mpya. Kwa sababu asubuhi mwili na akili ni fresh mchana napumzika kidogo kisha narudia kazi. Jioni ni wakati wa utulivu na mawazo ya ubunifu yanayonifanikisha miradi. Vidokezo vya kufanya kazi vizuri. Tambua ni muda gani wewe binafsi unafanya kazi bora. Panga kazi ngumu katika muda wa nguvu zaidi. Panga mapumziko ili kuepuka uchovu. Angalia lishe na maji kwa kutosha. Tumia teknolojia kusaidia kupanga ratiba. Asanteni.

Je, umewai kupotea ukiwa safarini. Umewai kushangaa ni kwanini wengine wanapitia njia ya haraka wakiwa na GPS. Huku wengine wakiwa na ramani tu wakifurahiya kutembea. Au, umewahi kujiuliza ni bora kutumia ramani au GPS. Leo, ninawauliza. Je, unapenda kusafiri na ramani au GPS. Leo, nizungumzia mambo muhimu katika maisha ya kila siku. Njia tunazo penda kutumia kusafiri na kuzingatia faida na changamoto zake. Kwa sababu, njia tunazo tumia kusafiri hufanya safari yetu iwe raisi, furaha au changamoto. Ramani vs GPS. Nini ni tofauti? Ramani. Ramani ni chati ya karatasi au kitabu kinacho onyesha njia, barabara, miji na alama muhimu. Unahitaji kuisoma, kuipanga na kuamua njia yako mwenyewe. Faida ya ramani, haitegemei betri au interneti. Inasaidia kujifunza ramani na kuelewa mijivizuri. Hufundisha subira na akili ya kupanga. Changamoto, inachukua muda kusoma na unaweza kupotea ikiwa ramani siyo ya sasa. Mfano, unapokuwa kwenye safari ya mbali bila internet, ramani ni bora. GPS ambayo ni Global Positioning System, ni kifaa cha kielektroniki kinachoonesha mahali ulipo na njia ya kufika, kinatumia satellite kuonesha ramani ya sasa. Faida ya GPS, rahisi kutumia, unahaja ya kusoma ramani kubwa, inaonesha njia ya haraka na wakati wakufika. Changamoto, inahitaji battery na internet, wakati mwingine inashindwa kwenye maeneo yenye milima au misitu mfano. Ukiwa safarini, jijini, usio, julikana, GPS inakuonyesha njia bora ya kufika. Sababu za kusafiri na ramani, kupata maarifa mapema. Kujifunza ramani, kuna kusaidia kuelewa mji, barabara na alama muhimu. Unaona ramani yote kwa macho, siyo sehemu moja tu. Usalama wakati betri inaisha, ramani haitegemei teknolojia unaweza kuendelea kusafiri bila GPS. Kufuraha katika safari. Kujua ramani na kuelewa njia kuna kuwa hisia ya uhuru. Una jisikia mjasiri na mwenye ujuzi. Mfano, kijana akiwa kwenye kambi ya porini anatumia ramani kuona mto, milima na hifadhi za wanyama. Sababu za kusafiri na GPS. Kwanza ni rahisi na haraka inaonyesha njia bora zaidi na hupunguza kupotea. Inasaidia kupanga muda. GPS inaonyesha muda wa kufika. Unaweza kupanga safari bila stress. Ni salama kwa wageni wa jiji. Ukifika jijini usilolijua GPS ina kuongoza moja kwa moja. Unapunguza kuchanganya barabara. Mfano, msafiri akifika nairobi na GPS, anapata njia ya haraka kufika hotelini. Mimi binafsi ninapenda ramani au GPS. Kwa mimi binafsi ninapenda kutumia GPS, lakini maranyingine, ramani, kwanini GPS? Ni rahisi na hunionyesha njia kwa haraka, nikiwa safari ninapata uhakika wa kufika bila kupotea. Kwanini Ramani ni furaha ya kujifunza maeneo, nisaidie kuelewa miji na barabara, inanifundisha subira na umakini. Mfano, nilikua safarini mkoani kilifi, GPS iliunda njia ya haraka lakini Ramani ili nisaidia kuona mji mzima na maeneo ya kuvutia. Mamba ya kuzingatia kabla ya kuchagua. Kwanza aina ya safari, safari ya mji, GPS ni bora, safari ya porini, Ramani ni muhimu. Pili zingatia betri na interneti. GPS haifanyi kazi bila betri au interneti. Ramani haina matatizo haya. Ujuzi binafsi. Ikiwa unajua ramani vizuri inaweza kuwa rahisi. Ikiwa unaharaka GPS nibora. Mfano, safari ya familia kuelekea hiadhi ya wanyama. Ramani inaweza kusaidia kuona njia GPS inakuonyesha njia ya haraka. Mwisho, kila mtu anamtindo wake wakusafiri, wengine wanapenda GPS kwaurahisi na usahihi, wengine wanapenda ramani kwa furaha ya kujifunza na uhuru Lakini jambo la msingi ni kujua njia yako kuwa salama na kufurahia safari kwa hiyo ninawauliza Unapendelea kusafiri na ramani au GPS Je, unakagua njia zako mwenyewe au unategemea teknolojia au ujuzi wa kale njia tunazo tumia kusafiri hufanya safari iwe rahisi salama na yenyefuraha Asanteni.

Jee, umewahi kuangalia mtaa wako au kijiji chako na kujiuliza? Je, jamii yetu inaweza kuwa bora zaidi? Umewahi kushangaa ni kwa nini baadhi ya jamii zina? Shule nzuri na barabara safi na huduma za afya, huku nyingine zikikabili changamoto nyingi? Au, umewahi kutamani kuboresha hali ya maisha ya jirani zako na kuona maendeleo, yanayogusa kila mmoja? Na leo nawauliza, ungependa kuona maendeleo gani katika jamii? Leo, nazungumzia jambo muhimu sana ambalo linaguza maisha ya kila mmoja wetu, maendeleo katika jamii yetu. Kwa sababu, jamii yenye maendeleo inaboresha maisha ya kila raia, huongeza furaha na kutoa fursa kwa kila mtu. Maendeleo ni nini? Maendeleo ni hali ya jamii ambapo, kila mtu anaishi kwa amani, kuna elimu bora, kuna huduma za afya za uhakika, kuna barabara safi, na usafiri mzuri, na kuna fursa za ajira na biashara. Mfano, mtaa unao barabara nzuri, shule safi na huduma za afya, unaonyesha maendeleo. Watu wanaokuwa katika mtaa huo, wanapokuwa na fursa ya kupata elimu na kazi, jamii inaendelea. Ni maendeleo gani napenda kuona? Kwanza, elimu bora kwa wote. Kila mtoto aweze kuenda shule bila kizuizi, walimu wawe na vifaa, na mafunzo bora. Mfano, kijana kijijini anapata shule yenye madarasa, vitabu na walimu wa kitaalamu, hii humsaidia mtoto kuwa na ndoto, na kuwa na ujuzi wa maisha. Pili, huduma za afya. Kila mtu awezekupata hospitali au kliniki karibu, dawa na vifaa vya matibabu viwepo. Kwa mfano, mama mmoja akipata kliniki karibu na nyumba yake, mtoto wake anapata chanjo bila kusafiri umbali mrefu. Hii, inapunguza vifo vinavyoweza kuepukika. Tatu, barabara safi na usafiri rahisi. Barabara zenye mwanga, safi na zenye usalama. Usafiri rahisi kati ya miji na vijiji. Mfano, mganga anaweza kufika hospitali haraka. Mwanafunzi anaweza kufika shule kwa usalama. Nne, fursa za ajira na biashara. Kila mtu awe na kazi au njia ya kujiajiri. Biashara zinapewa motisha na mazingira mazuri. Mfano, vijana wanapata mikopo ya kuanzisha biashara, familia zinapata kipato cha kuendesha maisha kwa furaha. Mwisho, usalama na amani. Polisi na jamii wafanye kazi kwa heshima, watu wanaishi bila hofu ya wezi au vurugu. Mfano, jamii yenye polisi na raia wanashirikiana inakuwa salama kwa watoto kucheza na watu kufanya kazi. Kwa nini maendeleo ni muhimu? Kwanza hutoa fursa, sana kwa kila mtu. Kila mtoto anapata elimu, kila mtu anapata huduma za afya. Pili, kuwapa watu matumaini. Watu wanaona kesho nzuri, hii hupunguza umaskini na huzuni. Tatu, huchochea uchumi. Biashara zinakuwa ajira huongezeka, familia zinakaa, maisha bora. Mfano, kijiji kikiwa na rosafi, barabara na umeme biashara huongezeka watu wanapata kipato. Jinsi ya kuona maendeleo yana timia. Kwanza ushirikiano wa wananchi. Kila mtu hushiriki mipango ya maendeleo, kufanya kazi pamoja na serekali au mashirika, mfano. Kijiji kiki kusanya watu kujenga shule au kusafisha barabara. Pili, kuekeza elimu. Kila mzazi kumsaidia mtoto kwenda shule, jamii kuhimiza elimu kwa kila mtu, mfano. Mkutano wazazi na walimu kuangalia maendeleo ya watoto. Tatu, kuendeleza uchumi mdogo, vijana kuanzisha biashara, shughuli za kilimo, ufundi au biashara zinasaidiwa, mfano. Shule ya ufundi ikitoa mafunzo kwa vijana wa kijiji wa pata ajira au biashara. Mwisho kutunza mazingira. Usafi, miti, maji, safi, barabara na miji safi, salama na yenye mwanga, mfano. Kijiji kinapoweka vyoo, kuchimba visima, na kupanda miti, watu wanapata afya na furaha. Kila mmoja wetu ana nafasi ya kuokoa jamii inayoendelea. Maendeleo si tu nyumba nzuri au barabara, mbali ni elimu bora, huduma za afya, fursa za ajira, usalama, na mazingira safi. Je, ungependa kuona maendeleo gani katika jamii yako? Je, unaona unaweza kushiriki kuboresha maisha ya jirani zako? Je, unafikiri elimu, afya, usalama na biashara ni muhimu zaidi? Asanteni.

Je, umewahi kuona baiskeli na kujiuliza, je, nitafurahia kuendesha kama rafiki yangu? Au umewahi kufurahia mradi wa safari ya baiskeli huku ukicheka na marafiki zako? Au umewahi kushangaa ni kwa nini baadhi ya watu wanafurahia kuendesha baiskeli kila siku huku wengine wakiogopa au hawajui kuendesha? Leo nawauliza, je, unapenda kuendesha baiskeli? Ningependa kuzungumzia jambo la kila siku ambalo linachangia furaha afya na urafiki kuendesha baiskeli na faida zake Kwa nini kuendesha baiskeli ni furaha na faida? Kwanza, afya ya mwili. Kuendesha baiskeli kunaleta mazoezi kwa mwili wote, kuimarisha moyo, misuli na mapafu, na kuzuia magonjwa kama shinikizo la damu na kisukari mfano. Kila asubuhi, nikiendesha baiskeli kwa kilomita chache mwili wangu unakuwa na nguvu na ninaamka vizuri. Pili, afya ya akili. Kuendesha baiskeli kunapunguza stress, kunaleta utulivu na furaha na kusaidia mawazo kuwa safi mfano. Baada ya siku ngumu shuleni au kazini, safari ya dakika 30 kwa baiskeli hufanya akili yangu kupumzika. Tatu, burudani na furaha. Kuendesha baiskeli na marafiki ni furaha sana. Unaona mandhari, upepo unakupuliza uso na kufurahia muda wa uhuru mfano. Safari ya kijiji kwa baiskeli na marafiki inakuwa na mchezo, kucheka na kutoona muda unapita. Ni kwa nini baadhi ya watu wanapenda kuendesha baiskeli? Kwanza, uhuru wa mwendo. Unaweza kwenda popote bila kuegemea gari, unaamua wakati wa kuanza na mwisho wa safari. Pili, kuona mandhari. Unapopita barabara, mashamba, mito na milima, unafurahia uzuri wa mazingira. Tatu, kupata marafiki. Kuendesha pamoja kunaunda urafiki, unashirikiana katika mchezo na mazoezi mfano, kundi la vijana linapokuwa likienda kando ya mto wanacheka kushindana kidogo na kuimarisha urafiki. Njia za kuendesha baiskeli kwa usalama. Moja, kuwa na helmeti, inalinda kichwa ikiwa tutapata ajali. Pili, kuangalia baiskeli kabla ya kuanza. Brakes, tairi na minyororo lazima viwe safi. Tatu, fuata sheria za barabara, piga ishara, tazama magari na watembea kwa miguu. Nne, kuwa makini wakati wa hali mbaya ya hewa. Usipande barabara ya mvua au kioo kisichokuwa salama. Mfano safari ya jioni nikiwa na helmeti na taa za mbele najihisi salama zaidi. Mimi binafsi napenda kuendesha baiskeli kwa sababu ya kwanza ni mazoezi ya afya, mwili unakuwa na nguvu, moyo na mapafu yanapata pumziko. Pili ni burudani na furaha. Safari ndogo na marafiki huleta kicheko na furaha. Tatu, kukua kiakili. Kuendesha baiskeli kunasaidia kupanga njia, kutambua hatari na kuwa makini. Nne, kutembea kwa uhuru. Unaweza kwenda popote unapotaka bila kuegemea safari ya umma. Kwa mfano, mara moja, nilipanda baiskeli kwenda sokoni, nikafurahia safari huku nikiona wanyama porini na mandhari ya kijiji. Changamoto na jinsi ya kuzishinda. Kwanza barabara zenye vizingiti. Tumia njia salama na epuka barabara kuu. Pili, wengine kuendesha vibaya kuwa makini na wageni wa barabara. Tatu, hali ya hewa mbaya. Panga safari zako kwa wakati unaofaa. Mfano, nikipanda baiskeli asubuhi ya jua kali napakia maji na helmeti kuhakikisha safari ni salama. Mwisho, kuendesha baiskeli si tu burudani, bali ni njia ya afya, kufurahi na maendeleo binafsi huimarisha mwili na akili, huchangia urafiki na jamii, hufundisha kuwa makini na kujitunza. Kwa hivyo nauliza, je, unapenda kuendesha baiskeli? Je, unafanya hivyo kwa furaha au kwa afya tu? Je, unatumia baiskeli kama njia ya burudani, mazoezi au safari usafiri wa kila siku? Tukumbuke, kuendesha baiskeli ni furaha, mazoezi na uhuru wa mwendo. Asanteni.

Je, umewahi kuangalia ndege wakiruka ovyo-ovyo na kujiuliza ni furaha gani kuona ndege wakiruka ruka karibu na nyumba? Umewahi kushangaa ni kwa nini baadhi ya watu wanapenda kufuga ndege nyumbani huku wengine wakiona ni kazi ngumu? Au, umewahi kutamani kuwa na ndege nyumbani na kushuhudia furaha yao kila siku? Leo nawauliza, je, una ndege wa kufugwa nyumbani? Leo, nitazungumzia jambo la kila siku linaloweza kuleta furaha, ujuzi na maadili kwa familia. Kufuga ndege nyumbani, faida na changamoto zao. Kwa nini baadhi ya watu wanapenda kufuga ndege kwanza burudani na furaha? Ndege hutoa kelele zenye furaha, kuona ndege wakiruka na kucheza kwenye kiota ni burudani kubwa, mfano, nilipokuwa na kikao wa paroti nyumbani, kelele zake za kucheka zilinifanya nitabasamu kila siku. Kuongeza ujuzi, kufuga ndege kunafundisha uvumilivu, usimamizi, wa makini, kila ndege ana tabia yake na kujifunza kuelewa tabia hizo ni elimu. Mfano, ndege wangu wa kanari alipoanza kuimba asubuhi nilijifunza muda sahihi wa kumlisha na kumtunza. Tatu, uhusiano na wanyama. Kuishi karibu na ndege kuna kuza upendo kwa wanyama na asili. Hufundisha watoto kujali viumbe wengine. Mfano, mtoto anaposhughulikia ndege, anajifunza kuonyesha upendo na kutunza wanyama. Ni ndege gani watu hupenda kufuga? Kwanza kuna kanari. Huyu huimba kwa sauti nzuri na ni rahisi kuhudumia. Pili kuna parrot. Yeye huiga maneno ni wapenzi wa michezo na kuzungumza. Tatu lovebirds ndege wa mapenzi. Wana rangi nzuri na hushirikiana kwa wapenzi. Ni marafiki wazuri wa familia. Mfano ndege wangu wa paroti hufurahia kucheza na watoto na mara nyingine huiga maneno tulio waambia. Jinsi ya kufuga ndege nyumbani. Kwanza chagua ndege sahihi Angalia ukubwa tabia na urahisi wa kumtonza.Pili, andaa kiota au nyumba. Chumba safi, salama na yenye mwanga wa kutosha ni muhimu. Tatu, lishe bora. Chakula kinachofaa aina ya ndege Nne, usafi na afya. Safisha kiota kila siku na uangalie afya ya ndege mara kwa mara. Tano, burudani na mazoezi Mwingize ndege kwenye maeneo ya kutembea au kucheza. Mfano, paroti wangu hupenda kucheza na rundo la mti ndogo ndani ya kiota chake na mara nyingine napanda naye kidogo ndani ya chumba. Faida za kufuga ndege nyumbani. Kwanza, burudani ya kila siku. Kelele za ndege hupunguza stress, furaha ya kuona ndege wakiruka na kucheza pia ni muhimu. Pili elimu kwa watoto. Watoto wanajifunza kuwa na huruma, uangalifu na maadili, kujua namna ya kumtunza kiumbe mdogo. Tatu, kuimarisha uhusiano na wanyama. Inatufundisha heshima kwa viumbe wengine, kuishi na amani na wanyama hufundisha uvumilivu. Mfano, familia inayokuwa na ndege ya paroti au kanari hupata furaha ya pamoja kila asubuhi na jioni. Changamoto za kufuga ndege. Kwanza, uangalifu wa kila siku, ndege zinahitaji chakula, maji na usafi wa kiota. Pili, kejelewa au kelele nyingi, baadhi ya ndege hutoa kelele nyingi ambazo zinaweza kuharibu amani. Tatu, matunzo ya afya, ndege wanaweza kuugua na zinahitaji uangalifu. Mifano, nilipokuwa na kanari, mara nyingi aliamua kupiga kelele ama aliumia na nilihitaji kumpeleka kwa mtaalamu wa wanyama. Mwisho, kufuga ndege nyumbani si tu burudani, bali ni elimu, upendo kwa wanyama na furaha ya familia. Huimarisha afya ya akili na furaha ya kuona ndege, hutufundisha uangalifu, uvumilivu na maadili, huchangia urafiki na familia. Kwa hivo nawauliza, je una ndege wa kufuga nyumbani? Na je, ungependa kuanza kufuga au unafikiria kuwa changamoto ni nyingi? Tukumbuke kufuga ndege ni burudani, ni elimu na upendo kwa wanyama. Asanteni.

Je, umawahi kujiuliza kwanini baadhi ya kampuni zina piga hatua kubwa huku zingine zikikosa maendeleo? Umawahi kushangaa ni kwanini wafanyakazi wanakuwa na furaha kwenye kampuni fulani huku wengine wakiwa na matatizo kazini? Au, umawahi kutamani kampuni yako iwe na sera zinazo faa, zinazo walinda wafanyakazi na kusaidia mafanikio ya kila kitu? Leo nina swali, sera gani ya kampuni, unayo, iona muhimu? Ningependa kuzungumzia jambo la msingi ambalo linaathiri mafanikio ya kampuni na furaha ya wafanyakazi, ambayo ni sera za kampuni na umuhimu wake. Sera za kampuni ni nini? Sera za kampuni ni miongoni wa miongozo kanuni au sheria ndogondogo ambazo kampuni huweka iliku hakikisha kila kitu kinaendeshwa kwa usahihi. Huongoza mwenendo wa kila mfanyakazi, husaidia kufanikisha lengo la kampuni, inalinda haki za wafanyakazi na wateja. Mfano, kampuni inayotoa likizo ya kila mwaka kwa wafanyakazi huonyesha kuwa inathamini ustawi wa wafanyikazi wake. Sera gani muhimu katika kampuni? Kwanza, sera ya usalama kazini. Kila mfanyakazi awe salama kazini, vifaa vya kujikinga lazima vitumike. Mfano, kampuni ya kiwanda huwalinda wafanyakazi kwa helmeti, glovu na mafunzo ya usalama. Hii inapunguza ajali na huzuni kazini. Pili, sera ya heshima na usawa. Hakuna ubaguzi wa rangi, kabila, dini au jinsia. Wafanyakazi wote wanashirikishwa kwa haki sawa. Mfano, kampuni inayo chagua viongozi kwa msingi ya ujuzi sio urafiki inakikisha kila mfanyakazi anahisi kuthaminiwa. Tatu, sera ya mafunzo na maendeleo ya wanafanyakazi. Kila mfanyakazi apate mafunzo na nafasi ya kujifunza, hii uongeza ujuzi na tija kazini. Mfano, kampuni inayowapa wafanyakazi mafunzo ya teknolojia inaboresha kazi zao na inasaidia kampuni kushindana soko. Sera ya malipo na motisha ni moja pia, kila mfanyakazi analipwa haki yake, motisha huongeza moyo na ufanya kazi kwa bidii. Mfano kampuni inayotoa bonus kwa kazi nzuri, likizo au zawadi za kushukuru inaboresha morali ya wafanyakazi Tano, sera ya wazi na mawasiliano wafanyakazi wanajua malengo ya kampuni changamoto zinashugulikiwa kwa uwazi mfano, mikutano ya wiki ya kampuni ambapo kila mfanyakazi anaweza kuuliza na kutua maoni huongeza uwazi na urafiki kazini. Sababu ya sera hizi kuwa muhimu, kwanza huwakikisha usalama, pili huwakikisha haki za kila mfanyakazi, tatu huchochea maendeleo ya kampuni na wafanyakazi, nne huimarisha mahusiano kazini. Mifano halisi. Mfano wa kampuni yenye sera bora. Kampuni ya mawasiliano inatoa mafunzo ya kila mwaka na wafanyakazi. Inabonas za kazi nzuri na heshima tofauti kwa kila mfanyakazi. Hii inachangia kampuni kushindana na kushiriki Kisha kila mfanyikazi. Pili, mfano wa kampuni isiyo na sera nzuri. Kampuni isiyo toa mafunzo au kudumisha uwazi inasababisha wafanyakazi kuchoka, kupoteza bidii na migongano kazini. Hii inaharibu tija na mafanikio ya kampuni. Mwisho, sera za kampuni si tu kanuni za kuandika bali ni miongozo ya maisha kazini. Zina hakikisha usalama, zina hakikisha haki na usawa, zina chochea maendeleo ya kampuni na wafanyakazi na zinaunda mazingira ya kazi yenye amani furaha na tija. Kwa hivyo nawauliza Je, unadhani kampuni inayofanya nayo kazi inapaswa kuwa na sera gani? Sera zinazo linda usalama, sera zinazo toa mafunzo na motisha, sera zinazo jenga, uwazi na heshima? Tukumbuke, kampuni yenye sera bora ni kampuni yenye mafanikio na wafanyakazi wenye furaha. Asanteni.

Umewai kufanya kosa kazini na kujuliza, ninawezaje kurekebisha hili bila kuathiri wengine, au umewai kuona mwenzako akifanya kosa na kujuliza, ninjiagani bora ya kumsaidia bila kumkasirisha. Leo nauliza, unashugulikia makosa kazini vipi? Ningependa kuzungumzia jambo la kila siku, linalugusa, tija kazini, mausiano na mafanikio yatimu, kushugulikia makosa kazini kwa ustadi. Kwanini makosa kazini ni muimu kushugulikia kwa busara? Makosa ni sehemu ya kazi ya kila mtu. Makosa ya naweza kuathiri tija usalama na mausiano kazini. Njia tunazo shugulikia makosa zinaonyesha utuwetu na ustadi wa kibiashara. Mfano, mfanyi kazi ya kishindwa kumaliza, ripoti kwa wakati, njia tunayo shugulikia ni muhimu kumkosa tu au kumsaidia kuelewa na kuboresha. Njia kushugulikia makosa kazini, kwanza kutambua kosa haraka. Usisubiri kosa likue au liwe tatizo kubwa. Tambua ni kosa gani limefanyika na nilini. Mfano, nikipata ripoti ilio na makosa na pima haraka badala ya kusubiri mwisho wa wiki. Pili, kuchambua sababu za kosa. Ulifanya kosa kwa sababu gani? Ni mtindo wa kazi uwelewa au mazingira ya yasiyo kamilika? Mfano, mfanyikazi alikosea kuingiza data. Sababu ilikuwa programu ya kompyuta hai kufanya kazi vizuri. Tatu, kujadili kwa hishima. Kuongea kwa utulivu na bila kuashiria hasira. Kutoa maelezo, siyo lawama tu mfano. Mwajiri anapo ongelea kosa anasema, tumeona tarifa hizi hazi kamiliki. Tunaeza kufanya nini kuakikisha zinakamilika siku ijayo. Nne, kupanga suluisho. Badili au rekebisha kosa. Eleza hatua za kuzuia kosa tena mfano kuunda mifumo au kioto matiki wa kuingiza data ili kuepuka makosa ya kuandika tena. Ine, kujifunza kutoka kwa kosa. Kila kosa ni fursa ya kujifunza. Fanya makosa kuwasomo badala ya kadara mfano. Kufanya ripoti kwa makosa kuna saidia kujua nisemu gani inaitaji wangalifu zaidi. Tabia za mtu anayishugulikia makosa vizuri. Kwanza, kutoa uwajibikaji, pili, ukweli na uwazi, tatu, uvumilivu na subira, nne, kujifunza na kuboresha. Kwa mfano, mfanyikazi alikosea ripoti, alikubali kosa lake akaomba ushauri na akaongeza ujuzi wake kwa kutumia kompyuta. Changamoto na jinsi ya kuzishugulikia. Kwanza, ofu ya adhabu. Wafanyakazi wanaofia kusema ukweli, suluisho, unda mazingira, ya eshima na usaidizi. Pili, migongano ya kibinafsi. Kosa linaweza kuibua hasira. Suluisho ni kuzungumza kwa utulivu na kwa wazi. Tatu, marudio ya kosa. Wakati mwingine kosa linaweza kutokea tena. Suluisho ni kuandika mwongozo au mafunzo ya ziada. Mfano, kampuni inayo toa mafunzo ya mara kwa mara kwa wafanyakazi upunguza makosa yanayojirudia. Mimi binafsi napenda kushugulikia makosa kwanjia hii, kwanza kutambua kosa haraka, kusahisha haraka kabla haya jawa tatizo katika kampuni, pili kuchambua sababu, kwelewa chanzo kabla ya kutua maamuzi, tatu kujadili kwa ishima, kuangea bila kuashiria lawama kwa mtu yoyote, nne kupanga suluisho na kujifunza, kutegemea mfumo au kujifunza njia bora ya kufanya kazi mfano. Nilipo kosea kuandaa ripoti ya wateja, nilijaribu kuelewa ni lini na ni kwanini kosa lilitokea kisha ni kafanya mungozo wanamna ya kuandika ripoti sahihi siku zijazo. Makosa kazini sio mwusho wa dunia, bali ni fursa ya kujifunza na kuboresha. Kosa linapo shugulikiwa kwa busara, linaimarisha usiano kazini, linachangia maendelo ya fanyikazi na mafanikio ya kampuni, linafundisha ustadi wa utulivu uwazi na uwajibikaji. Kwa hivyo nauliza, unashugulikia makosa kazini vipi. Je, unakubali kosa lako haraka. Je, unasaidia wenzako kushugulikia makosa yao kwa heshima na busara. Tukumbuke, kushugulikia makosa kwa busara, ni njia ya mafanikio, kazini na mahusiano bora. Asanteni.

Umewai kuingia kwenye chumba chenye mwanga mkali alafu ukahisi macho ya nachoka. Au, umewahi kukaa sehemu yenye mwanga wakati ukahisi utulivu na faraja. Je, umawahi kujiuliza kwanini watu wengine wanapenda taa kali sana lakini wengine wanapendelea mwanga wa kawaida usio choma macho. Leo na wauliza unapendelea mwanga mkali au mwanga wakati. Leo, ninataka kuzungumzia jambo ambalo wengi wetu. Huli chukulia kuwa la kawaida lakini lina athari kubwa sana katika maisha yetu ambayo ni mwanga. Mwanga si kitu cha kutazamia tu ama kuangazia tu. Mwanga unaathiri hisia afya ya macho, umakini, usingizi na hata hali ya moyo. Kwanini mwanga ni muhimu sana katika maisha ya kila siku? Mwanga hutusaidia kuona vizuri na kufanya kazi kwa usahihi, kuwa na umakini, kujisikia salama, kupunguza uchovu wa macho na kuathiri hali ya usingizi. Mfano, mtu anayesoma usiku akiwa na mwanga hafifu sana, anaweza kupata maumivu ya macho au kichwa. Lakini pia, mtu anayekaa kwenye mwanga mkali sana muda mrefu, anaweza pia kuchoka na kukosa utulivu. Kwa hiyo, swali la mwanga si rahisi ni mwanga gani unafaa kwa mazingira gani? Mwanga mkali ni nini? Na kwa nini watu wengine wanaupenda? Mwanga mkali ni mwanga wenye nguvu. Unao angaza sana kiasi kwamba kila kitu kinaonekana wazi, hakuna kivulikingi na mazingira ya naonekana hai na safi. Faida za mwanga mkali moja husaidia umakini. Nibora kwa kusoma, kuandika, kufanya kazi za kompyuta kwa muda mfupi au kazi zinazo hitaji uangalifu. Mfano, ofisini mwanga mkali husaidia watu wasilale na kupoteza umakini. Pili, huongeza ufanisi. Watu wengi wakifanya kazi sehemu yenye mwanga mkali wanakua wachangamfu zaidi. Mfano, hospitali, maabara au viwandani. Mwanga mkali ni lazima kwa usalama. Tatu, huleta hali ya usafi. Mwanga mkali, huifanya nyumba ionekane safi na nathifu. Mfano, ukiwasha taa kali sebuleni, hata rangi za ukuta na mapambo ya naonekana vizuri. Hasara za mwanga mkali, unaweza kuchosha macho, unaweza kuleta maumivu na kichwa kwa watu wengine, unaweza kuondoa utulivu hasa wakati wakupumzika. Mfano, ukiwa unataka kupumzika jioni halafu taa ni kali sana kama ofisini, unaweza kujikuta huna raha unahisi kama bado upo kazini. Mwanga wa kati ni nini na kwa nini watu wengi wanaupenda? Mwanga wakati ni mwanga wawastani. Simkali sana, si hafifu sana, unaweka mazingira ya utulivu. Faida za mwanga wakati kwanza huleta utulivu, mwanga wakati unafaa sana kwa kupumzika, mfano, sebuleni wakati wakuangalia tv au runinga. Pili, hupunguza uchovu wa macho. Mwanga wakati haushambulii macho. Mfano, watu wanaopenda kusoma kidogo kidogo usiku. Mwanga wakati unawasaidia bila kuchoka. Tatu, huongeza hali ya faraja na kozi. Hasa nyumbani yao kwenye hoteli nzuri. Mfano, ukiingia chumbani chenye, taa ya wastani, unasikia kama karibu na unapumua vizuri. Mfano mwanafunzi akisoma kwa mwanga wakati usiku na mwanga wakutosha mezani anaweza kupoteza ufanisi na kusoma taratibu sana ni wapi mwanga mkali unafaa na ni wapi mwanga wakati unafaa Hapa ndipo tunaelewa kuwa si lazima uchaguwe moja tu kwa maisha yote Bali unachagua kulingana na mazingira Mwanga mkali unafaa kwa ofisini, darasani, jikoni wakati wakupika, maabara kazi za kusoma, kushona au kusoma kwa muda Mfano, mama anapopika jikoni, mwanga mkali humsaidia kuona rangi ya chakula vizuri na kuepuka ajali kama kukata kidole. Mwanga wakati unafaa kwa, sebuleni wakati wakupumzika, chumbani kabla kulala, wakati wamazungumzo ya familia, wakati wakusikiliza mziki, sehemu ya mapumziko. Mfano, baada ya siku ndefu ya kazi, mtu akikaa sebuleni na mwanga wa kati akili inatulia na mwili unaanza kupumzika Mwanga na hisia za binadamu, je unajua mwanga unaathiri hisia, mwanga mkali maranyingi huleta uchangamfu, mwanga wakati maranyingi huleta utulivu Mimi binafsi napendelea mwanga wakati katika maisha ya kawaida nyumbani Mwisho, mwanga zaidi ni sehemu ya afya utulivu na tija, asanteni.

Je, umawahi kuwaona watu wengi wakivaa miwani na kujiuliza. Kwa nini wanavaa miwani? Umewahi kujaribu kusoma maandishi yaliyo mbali ukashindwa kuyaona vizuri? Umawahi kuhisi macho yanawashwa, yanachoka au kichwa kinauma baada ya kuangalia simu au kompyuta muda mrefu. Leo nawauliza swali. Je, unavaa miwani? Ningependa kuzungumzia mada ambayo inaonekana rahisi lakini inaguza maisha ya watu wengi kila siku kuvaa miwani. Kwa wengine, miwani ni msaada wa kiafya kwa wengine ni kinga, na kwa wengine ni mtindo wa maisha. Miwani ni nini na ina umuhimu gani? Miwani ni kifaa kinachovaliwa machoni kwa mathumuni mbalimbali kama kusaidia kuona vizuri, kulinda macho dhidi ya vumbi, juu ya mwanga mkali, kusaidia watu wenye matatizo ya macho, na kuongeza mwonekano au style. Watu wengi huvaa miwani bila kujua kwamba miwani inaweza kuwa na faida kubwa sana kiafya na ata kisaikolojia sababu za kuvaa miwani kwanza kuna miwani ya kuona prescription glasses. Hii ndio sababu kubwa zaidi. Watu huvaa miwani hili kusaidia kuona vizuri kutokana na mitazamo kama kuona mbali kwa shida mfano. Uwezi kuona maandishi ambayo yako ubaoni darasani au huwezi kutambua mtu akiwa mbali Pili, kuona karibu kwa shida. Mfano, unaposhika simu karibu, unapata ukungu au macho ya nachoka. Tatu, astigmatism. Macho kuona kwa ukungu au mistari kupinda. Mfano, unaona vitu kama vina kivuli au vinaonekana marambili. Mfano wa maisha halisi mwanafunzi anaweza kuwa darasani lakini hafanikiwi kwa sababu haoni ubao vizuri. Akipata miwani, Gafhla ananza kuilewa masomo. Anaongeza alama na kujiamini. Pili, kuna miwani ya jua ambayo ni sun glasses. Jee, umewahi kutembea juani kali na macho yakaanza kuuma na kupepesa sana. Miwani ya jua husaidia kupunguza mwanga mkali wajua, kulinda macho thidi ya miale hatari, kupunguza maumivu ya macho na kuongeza ujasiri na mtindo. Mfano, Dereva anayesafiri mchana, juani kali akiva miwani ya jua anawana barabara vizuri na kupunguza atari ya barabara. Tatu, miwani ya kompyuta ambayo inaitwa blue light glasses. Siku hizi, wengi wetu tunatumia simu, laptop, tv na tablet. Kutazama skrini kwa muda mrefu kunaweza kusababisha macho kuchoka, macho kuwa makavu, kichwa kuuma na usingizi kuvurugika Mfano, mtu anayefanya kazi ya ofisi masaa mbele ya kompyuta Akivaa miwani ya blue light, anaeza kupunguza uchovu wa macho na kuongezeka umakini Nne, miwani kama mtindo, fashion glasses watu wengine hawana tatizo la macho, lakini huvaa miwani kwa mwonekano wa kisasa kuongeza kujiamini na kuonekana nathifu au professional Mfano, wengine wanasema wakivaa miwani wanajisikia smarts au wanaonekana wenye heshima zaidi kazini. Je, kuvaa miwani ni uthaifu? Hapana kabisa. Kuvaa miwani si uthaifu ni uamuzi wa busara. Kwa kweli, miwani inaonyesha unajijali, inaonyesha unapenda afya yako, inaonyesha uko tayari kuboresha maisha yako. Watu wengi zamani walikua wanaona miwani ni aibu, lakini leo miwani ni kawaida na ni kitu cha kujivunia. Faida za kuvaa miwani, kwanza ni kuona vizuri, kuongeza kujiamini, kupunguza maumivu ya kichwa na kulinda macho. Mfano, mtoto anayepata miwani mapema, anaepuka tatizo la macho kuendelea kuwa kubwa zaidi. Changamoto za kuvaa miwani na jinsi ya kuzishinda. Changamoto kwanza ni miwani kuanguka au kubana masikio, miwani kuchafuka mara kwa mara, watu wengine kucheka na kutoa majina, miwani kuvunjika, suluhisho, chagua miwani inayokufaa uso wako, safisha kwa kitambaa maalum, usijali maneno ya watu, afya yako ndiyo muhimu, mwisho, tumia boxi la miwani kuhifadhi. Miwani si pambo tu ni msaada, ni kinga na ni suluisho. Kuvaa miwani kunaeza kuboresha maisha yako kukupa ufanisi zaidi wa shuleni na kukulinda dhidi ya madhara ya mwanga mkali na skrini. Je, unavaa miwani na ni kwa nini asanteni?

Je Umewai kukaa na marafiki au familia laafu mazungumzo yakageuka kuwa ya siasa na ghafla watu wakaanza kupandisha sauti Umewai kuogopa kuzungumzia siasa kwa sababu hutaki kuaribu urafiki au kuleta ugomvi au Je wewe ni mtu ambaye ukisikia habari za serekali, uchaguzi au viongozi lazima utoe maoni yako Leo nawauliza swali la wazi Je unapenda kuzungumza kuhusu siasa Leo nataka kuzungumzia mada nyeti lakini muimu sana mazungumzo ya siasa. Siasa ni sehemu ya maisha yetu ya kila siku hata kama hatupendi kuzungumza. Kwa nini kwa sababu siasa huamua mambo mengi kama elimu, afya, ajira, usalama, bei ya bidhaa na uduma za jamii Kwa hiyo kuzungumza kuhusu siasa ni javu lilanoweza kuleta maendeleo au migogoro. Pia kutegemea namna tunavyo yazungumzia. Siasa ni nini na kwa nini siasa inahusu kila mtu? Watu engi wakisikia neno siasa wanafikiria kampeni, vyama, vya siasa, uchaguzi na viongozi walio hutubia. Lakini kwa kweli siasa ni maamuzi yanayo athiri maisha ya mwananchi. Siasa ni kuhusu nani anaongoza, sheria gani zinawekwa, rasili mali gani zina gawanywa vipi, na huduma zinaboreshwa au zinaharibika vipi. Kwa mfano, kama bei ya unga imepanda au mafuta yamepanda au hospitali haina dawa, haya yote yanausiano na siasa. Je ni kwanini watu wengine wanapenda kuzungumza kuhusu siasa moja kwa sababu siasa uatiri maisha yao moja kwa moja. Watu wanaongea siasa kwa sababu wanahisi maamuzi ya serekali yanawaumiza au yanawanufaisha. Wanataka kuelewa kinacho endelea. Mfano, mkulima anaweza kuzungumza siasa kwa sababu anataka kujua kwanini mbolea imepanda bei au kwanini soko la mazao ni gumu. Pili, kwa sabubu wanapenda kujadili na kutoa maoni. Wapo watu wanaopenda mjadala, hoja, kutoa maoni, na kwao siasa ni kama debates. Mfano, wanafunzi chuoni wanaweza kujadili siasa kwa hoja kali, lakini lengo ni kuelewana na kungeza uelewa. Tatu, kwa sababu wanataka kutetea haki. Watu wengine wanapenda kuzungumza siasa kwa sababu wanapigania haki, wanataka uwazi au wanataka viongozi wa wajibike. Kwa mfano, mtu akiona ufisadi, anaweza kuzungumza siasa ili jamii ijue kweli na ichukue hatua. Nne, kwa sababu ni sehemu ya utambulisho wao. Watu wengine wana chama wanacho kipenda, kiongozi wanaye muamini au historia ya familia yao ya kisiasa. Mfano, kuna familia mbazo kila uchaguzi wanaunga mkono chama fulani kama mila. Kwanini wengine awapendi kuzungumza kuhusu siasa? Sasa tujiulize kwanini watu wengine ukwepa siasa? Moja, kwa sababu siasa uleta ugomvi. Pili ni kwa sababu wengine uoana siasa ni uongo. Tatu ni kwa sababu ya hofu. Mazungumzo ya siasa yana faida gani? Kuzungumza siasa, kwa njia nzuri kuna faida nyingi. Kwanza, huongeza, huwelewa. Pili, ujenga wanainchi. Tatu, husaidia kuchagua viongozi bora. Na nne, hujenga jamii yenye, sauti. Lakini mazungumzo ya siasa yanaweza kuwa hatari vipi? Ndiyo yanaweza kuwa atari kama yanakuwa na matusi, yanakuwa na ukabila, yanakuwa ya chuki, yanakuwa bila ushahidi. Kwa mfano, mtu anaweza kusema, watu wa kabila fulani hawafai kuongoza. Hiyo si siasa nzuri, hiyo ni chuki na inaharibu taifa. Jinsi ya kuzungumza siasa kwa heshima na busara, tunaweza kuizungumza kwa ustarabu na kwa njia nzuri. Njia nzuri ni kusikiliza kwanza, kueshimu maoni tofauti, kutumia hoja si matusi, kuepuka ukabila na chuki, kukataa uongo na propaganda na kuuliza maswali. Mwisho, siasa ni seemu ya maisha yetu hatuwezi kukimbia kwa sababu inaathiri maisha yetu, familia yetu, uchumi wetu na mustakabali wa watoto wetu. Kwa hivyo nauliza tena je unapenda kuzungumza kuhusu siasa na kama unapenda je unazungumza kwa heshima au kwa hasira na kama hupendi je ni kwa sababu ya hofu uchovu ama kuepuka ugomvi asanteni.